Mimi huona wale wanazi na samaki wa kupaka kuwa mlo bora unaonipa nishati ya kutosha kuendelea na shughuli za mchana inanivutia jinsi ladha za asili zinavyo changanyika na kuleta hamu ya kufurahia mazingira ya pwani hata nikiwa mjini chakula hiki hunipa utulivu mkubwa na nguvu ya kukabiliana na majukumu yangu kwa umakini na wepesi.